Naam, mimi napenda hesabu sana. Hesabu imenisaidia sana katika maishani mwangu. Hesabu katika chuo ni niliisoma sana na niliipenda sana. Hivo nikawa mwanafunzi bora katika chuo changu. Hesabu pia imenisaidia kazini iwapo kufanya hesabu ya pesa. Hivo inasaidia kazi isikuwe ngumu kwangu.

Mimi kama mvulana sipaswi kuwa na nywele ndefu sana. Kwa hivyo mara nyingi ninapo nywele yangu inapokuwa ndefu ninaenda kwa kinyozi nanyolewa. Kwa mwezi naeza nyolewa kama mara tatu ili nieze huwa na nywele fupi ambayo ni inayoonekana vizuri kwa watu wengi. Kwa hivyo.